Wakati wa likizo najihusisha na kazi za ukulima kama vile kupanda maharage. Mahindi, kuna vile pia napanda mboga za kienyeji. Pia hupanda sukuma na pia nafanya ufugaji wa kuku, ng'ombe, nguruwe. Na wanyama wengineo sana sana, niseme mnyama kama ya.